Ndiyo nishawai safiri kwa ndege, ilikuwa safari ya kuvutia sana. Nilifurahi kuona mandhari kutoka juu, na pia kujifunza jinsi usafiri wa anga unavyo pangwa. Ilikuwa uzoefu uliokuwa na msisimko na kuniacha na kumbukumbu nzuri sana.

Ndiyo, napenda mvua. Inaniletea utulivu na hewa safi. Na sauti ya matone ya mvua inanisaidia kupumzika. Pia ninapenda hali ya baridi kidogo. Na harufu ya udongo baada ya mvua kunyesha.

Ningependa kujaribu mchezo wa escape room wa kweli au wa mtandaoni. Napenda changamoto zinazohitaji akili, ufumbuzi wa fumbo na mshikamano wa timu. Nifuraha kuona jinsi mbinu na ujasiri vinavyoweza kushirikiana kufanikisha malengo. Pia napenda michezo ya kuigiza kwa sababu kutoa ubunifu na uhalisia wa hali za maisha.

Mimi binafsi napenda kuhifadhi pesa kwa kupanga bajeti. Na kuweka sehemu ya mapato kila mwezi kwenye akiba. Pia napenda kuepuka matumizi yasio ya lazima na kulenga kununua au kuwekeza kwa mambo ya yenye faida ya muda mrefu. Wakati mwingine pia napanga malengo ya kifedha. Kama kuweka akiba kwa dharura au kwa miradi ya baadae. Ili kuhakikisha nina usalama wa kifedha.

Napendelea mfumo wa Android kwa sababu unanipa uhuru zaidi wa kubinafsisha chaguzi nyingi za programu na huraisisha kushirikiana na vifaa mbali mbali. Hata hivyo pia napenda idhaa ya vipengele ya iOS. Kama utulivu wa mfumo na urahisi wa kutumia programu zinazo shirikiana kwa urahisi. Kiujumla napendelea mfumo unaonipa mchanganyiko wa urahisi na uhuru wa kubinafsisha programu.

Ndiyo, napenda kutembea msituni, inanipa utulivu mkubwa, hewa safi na nafasi ya kufikiria kwa kina. Kutembea kati ya miti na kusikiliza sauti za asili hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kujisikia karibu zaidi na mazingira.

Napenda kucheza mchezo ya mpira wa migu na pia mchezo wa body kama chess na mingineo. Michezo hii inanipa furaha, inanipa changamoto ya kufikiria na pia inanisaidia kushirikiana na wengine na kujenga urafiki.

Napendelea kutumia wifi kwa sababu ni ya haraka, thabiti na mara nyingi ni nafuu kuliko data ya simu. Hata hivyo, wakati wifi haipo, napenda kutumia data ya simu kama mbadala ili kuendelea na kazi au kupata taarifa mtandaoni bila usumbufu.

Ninapotoka kustarehe, napenda kusikiliza mziki, kutazama filamu au kusoma vitabu, au kukaa kimya nikitafakari, wakati mwingine natembea kidogo au kunywa chai ya moto. Mambo madogo madogo kama haya yananisaidia kutuliza akili na mwili wangu.

Soma la sayansi ninalolipenda zaidi ni biolojia, hasaa kuhusiana na mwili wa binadamu na viumbe hai. Linalonivutia zaidi ni kuona jinsi maisha yanavyofanya kazi, mifumo ya mwili na uhusiano kati ya mazingira na viumbe. Pia napenda kemia kidogo, hasa pale inavyohusiana na mchakato wa mazao au afya binadamu.

Napanga wiki yangu ya kazi kwa kutegeneza ratiba ya kila siku. Kulingana na vipaumbele na muda uliopo. Kwanza, nalenga mambo muhimu zaidi ya wiki. Kisha hugawa kazi hizo kwenye siku tofauti ili zisizidishwe. Pia napanga muda wa mapumziko na shughuli zisizo na kazi ili kudumisha utulivu na ufanisi. Mara nyingine hutumia zana za kidigitali au kalenda kupanga kazi na kukumbusha tarehe muhimu.

Ninashughulikia wateja kwa heshima, subira na kusikiliza kwa makini. Kwanza uelewa tatizo au hitaji lao kikamilifu. Kisha hutoa suluhisho wazi na linalofaa. Napenda kuhakikisha wateja wanajisikia kuthaminiwa na kueleweka. Na kushirikiana nao hadi tatizo litakapofanyika kazi kikamilifu. Hii hujenga uaminifu na mahusiano mazuri ya mda mrefu.